Hali ya anga leo, hali ya hewa leo kuna jua jingi, hakuna mawingu na hakuna mvua. Mvua ya mwisho tuliyoiona, tuliona mwaka uliopita mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Eneo langu ni eneo la makuyu, joto ni jingi sana, hata huwezi kufanya kitu chochote ambacho kinahitaji kazi mingi, kwa sababu utatoa jasho jingi sana. Leo joto ni jingi na nimevaa shati na kinyasa. Nimevaa hivi ndio maana nisisikie hewa, nisisikie joto jingi mwilini kwa sababu pia upepo hakuna. Nahisi vibaya kwa sababu hali ya hewa inanihitaji nikae ndani ya nyumba, nisitoke nje kwa sababu joto ni jingi sana. Aina hii ya hali ya hewa si nzuri vile kwa sababu hata maji ya kisima yamekauka kutafuta maji unaenda mbali sana au utumie pesa nyingi ambazo hizi pesa unaeza kuwa umefanyia kitu kingine. Hali hii ya hewa inanitatiza sana kwa sababu siezi fanya kazi ngumu ngumu na pia maji ni kidogo sana eneo hili ni eneo la bonde la ufa lakini joto hili ni kama lile la Mombasa.

Nikiwa mtoto nilikuwa napenda kuvifanya vitu vingi sana. Vitu ambavyo nilikuwa napenda kufanya ni kucheza na wenzangu. Mimi sana sana nilikuwa napenda kucheza na vitu vya kielektroniki kama vile radio, tochi na televisheni. Nilikuwa sana napendelea vitu hivi kwa sababu vilikuwa vina niletea furaha na ni vitu ambavyo vilikuwa karibu sana na mimi kwa wingi kwa sababu mzazi wangu alikuwa fundi wa stima. Vifaa vya kielektroniki vilinipa ujuzi ambao nautumia hadi sai, kwa hivo ni kitu ambacho naeza sema ya kwamba nilipenda sana kukichezea utotoni. Pia nilikuwa napenda kuimba. Nilikuwa na ndoto ya kuwa msanii, kwa hivo nilikuwa napenda kuimba sana sana na wenzangu. Nilikuwa naimba pia kanisani, shuleni na pia nilikuwa na ndoto ya kuwa mtangazaji wa radio. Kwa hivo, mashindano yakija shuleni nilikuwa naenda kuimba na kuwatangazia wenzangu matangazo na kuwaiga, watu wa televisheni kama vile Swale Mdoe wa televisheni ya citizen. Pia nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kusoma na kutembea na wazazi wangu. Kusoma niliyapenda masomo kwa sababu niliona watu ambao wamesoma wamefanikiwa sana na wazazi wangu pia walinihimiza kusoma. Nilipenda kutembea nao kwa sababu walinipeleka maeneo mazuri mazuri ambayo ni ya kufurahisha kama vile Uhuru Park kuenda kutizama maji na kuendesha meli. Na pia wali nitembeza KICC kutazama mji wa Nairobi wote, walinipeleka Mombasa kutazama ocean na wanyama.